Mimi huwa napenda kula chakula kinachoitwa ugali Huwa nakula ugali ninapotoka kazini wakati wa jioni Hii ni kwa sababu ugali ni chakula ambayo huleta nguvu kwa mwili Mimi ni mtu ambae hutumia nguvu mingi nikifanya mazoezi na pia ninapokuwa pale kazini nikifanya shuguli zangu za hapa na pale.